Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa azingatie kujifunza kwanza kwa kuuliza maswali mapema. Pili, awe mtu wa kuaminika. Awe mtu wa kuaminika kwa kufika kazini kwa wakati unaofaa asichelewe kufika kazini. Kuaminika kwake kutamsaidia pia kwa kuwa uaminifu hujenga imani haraka kuliko kipaji. Pia ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni kuwa awaheshimu watu wote bila kujali nafasi zao. Akubali maoni na marekebisho hata kama ni magumu. Ningependa kumshauri pia mtu ambaye anaanza kazi, ajenge mahusiano, awafahamu wafanyi kazi wenzake. Awe pia na mlezi kazini mtu ambaye anamwelekeza na kumwonyesha mambo kazini. Hii pia akiwa na uhusiano mzuri, itaamanisha kwamba sifa zake zitaenea haraka. Hii ni kwa sababu sifa ya mtu husambaa haraka kuliko wasifu wake. Jambo ambalo pia ningependa kumshauri kumpa mtu ambaye anaanza kazi ni kuwa akumbuke hicho ni kipindi cha kujifunza kila mtu huanzia mahali fulani. Hivo ningependa kumjulisha kwamba ajue hicho ni kipindi cha kujifunza kwa sababu pia ni kipindi ambapo atahisi kutokuwa na uhakika na apate na ajue kwamba kutokuwa na uhakika ni jambo la kawaida asiwe na wasiwasi kwa vile mtu kila mtu huanzia mahali fulani hakuna mtu ambaye ako kamili. Pia ajue kwamba maendeleo ni muhimu zaidi kuliko ukamilifu.

Jinsi ninavyopanga kazi zangu ni kwamba mimi hupanga kazi zangu kwa kupanga vipaumbele, kufuata ratiba na kuhakikisha kila kazi inafanyika kwa wakati. Huwa napanga kazi zangu kwa kuweka vipaumbele na kutumia ratiba. Kwa uwazi ninachomaanisha ni kuwa mimi hupanga kazi zangu kwa kuweka vipaumbele kulingana na umuhimu wa muda wa kukamilisha. Kutumia ratiba au orodha ya kazi ili kuhakikisha kila jukumu linafanyika kwa wakati. Pia hugawanya kazi kubwa kuwa kazi ndogo ndogo ili ziwe rahisi kusimamia. Na pia jinsi ninavyopanga kazi zangu ninapenda kuzifuatilia na kufuatilia maendeleo yangu mara kwa mara ili kuboresha ufanisi wangu. Kwa hivyo cha muhimu jinsi ninavyopanga kazi zangu ni kwa kupanga kazi zangu kwa kuvipa vipaumbele fulani, kufuata ratiba na kuhakikisha kila kazi inafanyika kwa wakati.

Tunda langu la kupendezwa ni embe. Hii ni kwa sababu embe lina ladha tamu ya kuvutia na thamani kubwa ya lishe. Nalipenda embe kutokana na wingi wa virutubisho vilivyomo kama vile vitamini A, cha na E. Ambavyo huchangia kuimarisha kinga ya mwili, huboresha afya ya ngozi na kulinda macho. Nalipenda embe kwa sababu lina nyuzi nyuzi ambazo husaidia mmengenyo mzuri wa chakula na kuzuia matatizo ya mfumo wa chakula. Pia tunda langu la kupendezwa ni embe. Na sababu ambayo ninalipenda embe ni kwa sababu lina faida za kiuchumi. Kwa vile hutumika kutengeneza bidhaa mbali mbali kama vile juisi, jamu na pia saladi. Hivyo kuongeza dhamani yake. Kwa upande wa ladha na matumizi yake mingi, embe hunipa raha na manufaa ya kiafya. Jambo linalonifanya, linalofanya liwe, tunda ninalolipenda zaidi. Ni kwa sababu hunipa raha na manufaa ya kiafya. Hivo tunda la kupendezwa, ninalolipenda, ni embe.

Mara nyingi mimi hucheza na mtoto wa dada yangu na pia dada yangu mdogo. Hii ni kwa sababu watu wa umri wangu rafiki zangu hawapendi michezo ambayo mimi ninapenda. Kwa hivyo mara nyingi mimi hucheza na mtoto wa dada yangu na dada yangu mdogo kwa vile hao ndiyo wako karibu nami.

Mimi napenda chai kuliko kahawa na ninapenda chai ambayo imetengenezwa kwa maji ya moto sana na imetiwa majani chai kwa umbali na sukari kwa wingi. Napenda kunywa chai wakati wa asubui, wakati ambapo nimeamka na sijakula kitu chochote. Hii ni kwa sababu chai hunipa nguvu na hunipa maji katika mwili. Pia ninapenda kunywa chai nikiwa nje, nikitazama mazingira, nikinywa chai pole pole.

Ningependa kuwa na uwezo wa kuthibiti hisia zangu na kushugulikia mgongano kwa utulivu. Ili niwe na mahusiano mazuri na wenzangu. Hili litaniwezesha kuwa na uwezo wa kibinafsi. Pia ningependa kuwa na uwezo wakupanga muda wangu vizuri. Ili niweze kukamilisha kazi zangu zote kwa wakati bila kuzisongesha mbele. Pia ningependa kuwa na uwezo wa ubunifu na teknolojia. Hii ni kwa sababu ningependa kuwa na uwezo wa kutatua matatizo kwa ubunifu ili nipate njia mpya za kuboresha kazi. Pia ningependa kuwa na uwezo wa kitaaluma kwa vile itaniwezesha kujua namna ya kutumia programu za kompyuta za kisasa kwa ukamilifu na hili litaniwezesha kuongeza ufanisi wangu kazini.

Tukio ambalo ni muhimu katika maisha yangu ni tukio ambalo ni la kufunga ndoa. Si kufunga ndoa tu, ila kufunga ndoa na mtu ambaye ninampenda. Tukio hili lilinipa furaha na kujitambua zaidi kwa sababu nilishiriki maisha yangu na mtu ambaye ninamheshimu na kumpenda. Kufunga ndoa kulinifundisha umuhimu wa uvumilivu, maelewano na kushirikiana katika kila jambo la maisha. Kufunga ndoa na mtu ambaye nilimpenda pia ni tukio ambalo ni muhimu kwa maisha yangu kwa vile tukio hili limeniathiri na limeathiri maisha yangu kwa njia chanya. Limeimarisha mshikamano wetu, limenipa motisha ya kuwa mtu bora zaidi na kunifanya nithamini familia na mahusiano kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo, tukio mbalo ni muhimu kwa maisha yangu ni tukio mbalo ni la kufunga ndoa na mtu ambaye ninampenda.

Kile ambacho mimi hufanya asubuhi ninapoamka. Jambo la kwanza nikiamka. Ni kumshukuru Mola kwa kuniwezesha kuona siku nyingine. Alafu ninapoamka. Mimi hutandika kitanda changu na kuchukua malazi yangu nje kwenye mwangaza, kwenye jua, kuzianika huko ili ziweze kupata kupigwa na upepo kidogo na pia miale ya jua ieze kuenea na kuua bakteria ambazo ziko kwenye malazi. Pia jambo ambalo mimi hufanya pindi ninapoamka ni kuhakikisha kuwa nimekunywa maji, glasi mbili, maji, moto, yenye ndimu. Alafu pia ninapoamka ni kuhakikisha kuwa mahali nililala kuko sawa nafungua madirisha ili hewa safi iweze kuingia kwa nyumba. Alafu pia mimi huenda nje kuota jua ili kupata vitamini zinazohitajika kwenye mwili wangu ili kuhakikisha kuwa mifupa na mishipa ya mwili yangu inaweza kuwa thabiti na pia jambo lingine ambalo mimi hufanya ninapoamka ni kuhakikisha kuwa nimetengeneza chakula cha asubuhi.

Mimi ninapenda paka kuliko mbwa. Na sababu ambazo zinanifanya niweze kupenda paka ni kwa sababu paka ni wanyama wakupendeza. Na pia paka ni watulivu na wanajitegemea ukilinganisha na mbwa. Pia napenda jinsi ambavyo wanaweza kukaa kimya karibu na mimi bila kusumbua. Napenda pia jinsi paka wanavyocheza kwa ujanja na ucheshi wao wa asili. Paka ni rahisi kuwatunza, wanapenda usafi na wanajali mwili wao. Jambo linalonifanya niwe na furaha kuangalia jinsi wanavyojihudumia. Wao wenyewe hujiosha hawapendi kuwa wachafu. Zaidi ya yote paka hunipa utulivu wa akili. Napenda jinsi ambavyo paka huketi au kulala karibu nami. Kwa sababu huwa zina. Huwa zinanifanya nijisikie mwenye amani na kumpumzika baada ya siku ndefu. Pia kuwa na paka kunanifunza mambo mengi. Paka hunifunza kuwa na uvumilivu na upendo. Kwa sababu kila paka ana tabia yake ya kipekee na kunihimiza kuelewa na kuthamini tofauti zao. Kwa hivyo mi napenda paka kwa sababu napata kujifunza mengi kutoka kwa paka na pia ikifika ni mambo na wao husaidia kwa mambo na kuwezesha nyumba kukuwa salama, kitu hakiwezi tokea paka akiwepo, wanyama hatari hawaezi ingia kwa nyumba kama vile nyoka wao huweza kuwavamia.

Ndiyo, ni napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu mambo ya sasa ni ya ki digitali na mambo ya naendelea kuongezeka mapya kila siku kwa mfano mtandaoni mambo mengi vitu vingi vinauzwa kupitia njia za mtandaoni kama vile manguo, vyombo au hata vyakula. Kwa hivyo, mimi napenda kununua vitu mtandaoni na vituambavyo mimi hupenda kununua sana sana ni vitu kama vile nguo mavazi na viatu. Kwa sababu, ninjia rahisi na inaokoa wakati na muda, hauta hitaji kutumia na uli, kwenda sokoni, kutafuta vitu ambavyo unataka. Kwa hivyo, kununua mtandaoni, ninjia rahisi sana.

Haya, nikitazama manzaro yangu, nikitazama kutoka dirishani mwangu, ninachokiona, mimi naona barabara, na kwenye hizo barabara kuna majumba marefu, pia kuna miti, na wakati ninaangalia nje kwenye dirisha langu, mimi hupenda huo mtazamo haswa wakati wa usiku kwa vile usiku huwa kumetulia magari si mengi yanayopita kwenye barabara taa ambazo humulika kutoka kwa majengo haya hupendeza na huvutia miti huwa imetulia pia na wakati misimu huwa inabadilika wakati wa kiangazi wakati wa jua au wakati wa mvua kinachobadilika ni kuwa miti hii wakati wa kiangazi huangusha matawi yake sana. Na wakati wa msimu wa mvua hupata kwamba kwenye miti hiyo nyasi imemea. Na pia miti hiyo huvutia kwa vile majani yake huwa yamekolea kwenye rangi yake ya kibichi. Na matawi huwa yamemea. Na pia ninapotazama nje ya dirisha mimi huhisi vyema kwa vile mimi hupatwa na amani. Na wakati ninapotazama nje, wakati mwingi hupata mimi ninawaza. Na wakati nina mawazo mingi mzunguko wa mawazo. Mimi baada ya kutizama nje ya dirisha hupata kwamba mimi mawazo yangu yamepungua. Nimekuwa mwepesi wenye mawazo na hupata kwamba nimetulia na sina mawazo mingi yanayonisonga.

Ndiyo, mimi hupiga kura. Nina amini kuwa kwa kupiga kura ni njia mojawapo ya kuzungumza kile ambacho unahisi. Na ni njia mojawapo ya kufanya marekebisho katika boma letu, kazini, au hata katika taifa ambalo, niko. Na hii ni njia ya kuonyesha kuwa ni utamaduni wako, wenyu, na pia inaonyesha kwamba mko pamoja na unakubali kwamba kupiga kura ni haki yako ya kuleta mabadiliko.

Kwa kawaida, nakaa hadi saa nne au satano usigu kulingana na shuguli zangu za sigu. Napenda kulala kwa wakati unaofa, ili kwamuka asubui nikiwa na nguvu na tayari kwa kazi au shuguli za kila sigu. Wakati mwingine, kama ninakazi au masomo ya darura, nakaa kidoko zaidi. Lakini mimi upanga muda wangu ili kwakikisha napata usingizi wakutosha. Jambo lingine ambalo miwa linafanya mimi niweze kulala mapema ni kuhakikisha kuwa wakati ninapolala mapema inakikisha kuwa afya ya mwili wangu unakuwa sawa na sipati na magonjwa au mwili wangu huwa hauchoki. Sa inahakikisha kuwa mwili wangu umepata pumziko la kutosha na wakati wakutosha ili ninapo amuka unapata niko sawa kabisa.

Mimi napenda zote, napenda sketi, na pia napenda suruali kulingana na msimu wa hali ya anga. Napendelea kuvaa sketi, ninapoenda kanisani, ninapoenda kuogelea, na wakati ambapo kuna jua na joto. Suruali mimi hupenda kuvaa wakati ninasafiri, masafa marefu, au wakati ambapo kuna baridi, kuna mvua. Hio ndio wakati ambapo utapata mimi nimevalia suruali. Lakini sana sana mimi hupenda kuvalia sketi kwa sababu huwa nahisi niko sawa, niko wazi kabisa na sketi si rahisi inibane kama vile suruali.

Utaratibu wangu wa kila asubui ni kuwa kila asubui. Ninafwata utaratibu fulani ili kuanza siku yangu vizuri na kwa nguvu. Kwanza, nakuwa mapema ili niwe na muda wa kuamka, mapema, na baada ya hapo, mimi hufanya mazoezi madogo kama vile kutembea. Jambo linalo msaidia mwili na akili zangu kuamka. Baada ya hapo, mimi huchukua kinwaji cha asubui nakula chakula cha afya kama matunda au mikate. Baada ya kula, mimi hujiandaa kuenda kazini. Ikiwa ni pamoja na kuosha meno, kuvaa vizuri na kupanga vitu vya muhimu, nitakavyo tumia siku hiyo. Hii ni baada ya kufanya usafi wa mwili. Baada ya hapo, mimi hutumia mda mfupi kuangalia ujumbe wa barua pepe au mpango wa siku hiyo ili kuhakikisha kila kitu kipo kwenye mpangilio sahihi. Utaratibu huu, huniweka katika hali nzuri, kunifanya nijiamini na kuanza siku nikiwa na nishati na mwelekeo mzuri. Siku hii, siku ya asubui, ninapoamka, mimi huisi vyema, huisi shwari, na mimi huwa mwepesi, na pia mimi huwa sawa kwa kuanza siku ya asubuhi. Vile tu wahenga wanavyo sema, siku njema huonekana asubuhi. Kwa hivyo, mimi huhakikisha kuanza siku yangu imeanza vyema, ili iweze kumalizika vyema.

Ndiyo ninapenda kula samaki kwa sababu samaki na proteini nyingi ambazo usaidia kujenga misuli na mwili kwa ujumla. Pia mafuta yake ni mazuri ambapo hulinda moyo na pia huboresha kumbukumbu na afya ya ubongo. Pia ninapenda samaki hasa ile ya tilapia ambayo ni laini na rahisi kupika. Napenda samaki wakukaanga kua sababu inalada tamu na hupendwa na wengi. Kwa hivyo ndiyo ninapenda samaki.

Mimi hupata habari kutoka vyanzo mbalimbali vya habari vinavyoaminika. Kwa mfano kama vile mimi hutumia redio na televisheni kufuatilia habari za kitaifa na kimataifa kwa sababu hutoa taarifa kwa haraka na kwa uwazi. Pia mimi hupata habari kupitia njia ya magazeti na majarida ambayo hunisaidia kuelewa mambo kwa undani zaidi. Zaidi ya yote, mtandao wa interneti ni chanzo muhimu ambapo mimi hupata habari kupitia tovuti rasmi za habari na mitandao ya kijamii, ingawa pia huchagua kuchunguza ukweli wa taarifa kabla ya kuziamini kwa vile huwezi jua taarifa zipi za ukweli na zipi za uongo. Kwa hivyo kwa ujumla, mimi hutumia vyanzo tofauti tofauti kupata habari na pia mimi hutumia hizo vyanzo hunisaidia kupata habari zilizo sahihi za wakati na zenye mtazamo mpana.

Mimi nampenda mchezaji wa timu ya Manchester United ambaye ni Bruno Fernandes kwa sababu yeye kama kiongozi anaweza kutatua shida ambazo ziko kwenye timu hiyo na pia yeye huongoza wachezaji wa yake kwa kuwapa mwelekeo unaofa na kwa hiyo amesaidia timu yake kuweza kupata magoli mengi. Na kwa hivyo, mimi ninampenda kwa sababu anaonyesha ushujaa ambao si rahisi kupata vyongozi wengine wakiwa na nidhamu kama yeye na uongozi wake ni wakusifiwa.